Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, lakini siwezi kusema sikifurahii chakula chenye mafuta kabisa. Kwa kawaida, nachagua chakula chepesi kwa sababu kina nifanya nijisikie vizuri na chenye afya. Asa kwa matumizi ya kila siku, hata hivyo mara chache nikitaka kujifurahisha sana. Hua sina shida kula chakula chenye mafuta kidogo mradi tu kiwe kimeandaliwa vizuri na kwa kiasi.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi napumzisha akili kwa kupumua hewasafi au kunyoosha mwili kidogo. Pia napenda kuzungumza na wenzangu ili kubadilishana mawazo au kucheka kidogo jambo linalo saidia kupunguza msongo wa kazi. Wakati mwingine hutumia muda huo kula chakula kidogo au kunywa chai ili kupata nguvu ya kuendelea na kazi kwa umakini zaidi.

Mimi ulea nyuele zangu mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na shugli nilizo fanya na hali ya nyuele zenyewe. Napenda kuziweka safi na nadhifu kwa kuosha, kupaka mafuta kidogo na kuakikisha hazikauki sana. Kufanya hivyo unisaidia kuonekana nadhifu na kujisikia vizuri kila wakati.

Michael Jordan anatambuliwa sana kama mcheza jibora wampira wa kikapo katika istoria kwa sababu ya mafanikyo yake makubwa na ushawishi aliokuwa nao kwenye mchezo alicheza timu ya Chicago Bulls na kushinda mataji sita ya NBA akipata pia tuzo nyingi za mcheza jibora kutokana na kiwango chake cha juu uwanjani. Halijulikana kwa uwezo waki wa kufunga pointi ulinzi imara na hari ya kushinda iliomfanya awe tishio kwa timu yoyote aliokutana nayo.

Wikendi zangu kwa kawaida uzingatia kupumzika na kujipanga upya baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Napenda kutumia muda huo kufanya mambo yanayonituliza kama kusikiliza mziki, kusoma kidogo au kuangalia vipindi ninavyopenda ili kupumzisha akili za mwili. Pia hutumia wikendi kuimarisha mausiano na watu wa karibu kwa kuwa tembelea marafiki au familia au kushiriki shugli za kijamii. Wakati mwingine ujitolea kupanga wiki ijayo kuakikisha malengo yako sawa na majukumu yalio mbele, jambo linalonisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na utulivu na motisha.

Kila siku hutumia usafiri wa umma kwa sababu ni rahisi na unapatikana kwa urahisi katika maeneo mengi. Hunisaidia kufika kazini kwa wakati bila usumbufu mkubwa na pia hunipa nafasi ya kuokoa gharama ikilinganishwa na kutumia gari binafsi. Hata hivyo kuna siku chache ambapo huchagua kutembea kwa mguu endapo umbali si mrefu, hasa asubuhi au jioni. Kutembea hunisaidia kupata mazoezi madogo, kupumzika akili na kuanza au kumaliza siku nikiwa na hali nzuri.

Bada ya siku ndefu, napumzika kwa kutenga muda wangu wa utulivu ili kupumzisha mwili na akili. Mara nyingi hupenda kuoga maji ya uvuguvugu, kusikiliza muziki laini, au kukaa kimya kwa dakika chache ili kuondoa uchovu wa siku nzima. Pia napata nafuu kwa kufanya jambo ninalolipenda, kama kuangalia kipindi kizuri, kusoma au kuzungumza na mtu wa karibu. Mambo haya hunisaidia kupunguza mawazo, kurejesha nguvu na kujiandaa vizuri kwa siku inayofuata.

Siendi maktabani mara nyingi sana, lakini hujitahidi kuenda angalau mara moja au mbili kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu. Huwa naenda pale ninapohitaji utulivu wa kusoma, kufanya utafiti, au kuanda kazi muhimu bila usumbufu mwingi. Hata hivyo ninapopata muda zaidi au kuwa na mradi unaohitaji umakini mkubwa na weza kuenda maktabani mara kwa mara zaidi. Mazingira ya maktaba hunisaidia kuzingatia kuongeza ufanisi na kukuza nidhamu ya kujifunza.

Napenda shirika langu kwa sababu linathamini ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi. Kuna mazingira mazuri ya kufanya kazi ambapo mawazo ya kila mtu yanasikilizwa. Jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na kuchangia kikamilifu katika majukumu yangu. Pia napenda jinsi shirika inavyotoa fursa za kujifunza na kuboresha kupitia mafunzo, ushauri na uzoefu wa kila siku kazini. Ninaweza kukuza ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Huku nikijenga mastakabali nzuri wa kitaaluma.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu ufundi wa teknolojia za kisasa kama programu za kuhariri video, kuunda maudhui ya dijitali na mbinu za akili za bandia. Kujua haya kuna nipa ujuzi mpya wa kuongeza ubunifu na ufanisi katika kazi zangu za kila siku. Pia ningependa kujifunza mbinu bora za kusimamia muda na malengo ili niweze kutumia kila siku vyema zaidi. Hii itasaidia kuboresha utendaji wangu kazini na katika maisha binafsi. Huku nikijenga nidhamu za umakini wa hali ya juu.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa nguvu nyingi ndoto kubwa na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa. Ilikuwa ni kipindi cha kujifunza kutokana na makosa, kujijenga taratibu na kufurahia maisha kwa urahisi. Hata hivyo, sipendi kupuuza dhamani ya sasa kwa sababu uzoefu na hekima niliyopata sasa ni muhimu sana. Maisha ya sasa yananipa mtazamo mpana, maamuzi bora na udhami mkubwa kwa safari niliyopitia. Jambo linalonifanya nione kama hatua ya maisha kuwa na maana yake.